Somo nililopenda sana shuleni ni somo la hisabati, hesabu kwa kuwa hesabu kwangu ni kitu rahisi ni tu si lazima ushike, lazima tu uelewe, ukijua venye mambo yanaendelea ni rahisi kwa hesabu kushinda masomo mengine. Na pia hesabu ilikuwa rahisi kwa kuwa ni ni kama talanta ni nimekuwa nayo moyoni na pia nilikuwa natumika kama kuenda kuwania vikombe vya shule au kufanya hesabu vitu kama hivyo kwangu ni napenda sana hesabu kwa kuwa ni rahisi kuelewa na pia ni rahisi kukumbuka.